Hapana, sina ndege wakufugwa nyumbani, lakini napenda sana kuwatazama na kuwasikiliza wanapokuwa karibu. Ndege hunipa utulivu na furaha kwa sababu ya rangi zao, nzuri na sauti zao za asili. Ingawa sijawai kuwafuga, napenda wazo lakua nao siku moja.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mara kadhaa. Wazo hilo hunivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujenga kitu chenye maana kwa muda mrefu. Nimewahi kufikiria biashara ndogo inayoendana na ujuzi wangu nikiangalia kwanza mipango, changamoto na hatari zake. Ingawa sijaanza bado naamini kwa maandalizi mazuri, nidhamu na uvumilivu, ningeweza kuanzisha biashara, itakayokuwa, taratibu na kuwa na mafanikio.

Kitabu ni nachokipenda nichozi la heri kilichoandikwa na asumta kei matei. Kinasimulia maisha ya ritha, mbulana yatima anayeipitia mateso mengi lakini hakati tama. Kupitia bidii na uvumilibu, ritha anafanikiwa. Kitabu hiki kimefundisha kuwa matumaini na juhudi uleta mafanikio.

Mimi napenda mwizi wa disemba kwa sababu ni mwizi wa furaha, mapumziko na sheree ni wakati wa kuwa na familia marafiki na kuangalia mwaka ukiisha kwa amani Pia napenda kwa kuwa. Na hali ya hewa na ya joto kidogo na mandhari ya kusherekea ya.

Siku za mvua mimi hupenda kuangalia filamu na kuchora kuangalia filamu kunanifurahisha na kuniruhusu kutoroka kidogo kwenye mambo ya kila siku Huku nikijifunza au kufurahia hadithi tofauti kuchora kunanisaidia kutulia akili kuonyesha ubunifu wangu na kuonyesha hisia zangu kwa njia ya sanaa.

Napenda sanaa ya kuchora. Aina hii ya sanaa inanivutia kwa sababu inanipa nafasi ya kuonyesha mawazo na hisia zangu na pia inanisaidia kupumzika na kutuliza akili Kupitia kuchora Naweza kueleza mambo ambayo wakati mwingine nivigumu kusema kwa maneno.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi natumia mifuko ya kitani kuepuka chupa za plastiki za maji na badala yake kutumia chupa za chuma au glasi na kujaribu kununuwa bidhaa zisizo na ufugaji wa plastiki kadri iwezekavyo.

Kazi ninayoichukia kufanya nyumbani ni kuosha nguo Hii ni kwa sababu kazi hii uhitaji umakini kwa sababu nguo zinaweza kuharibika kazi ya kuosha nguo inahitaji umakini mkubwa unahitaji kutenganisha rangi tofauti kuchagua sabuni au dawa ya kuosha inayofaa na kuzingatia hali ya nguo kama ni nyepesi, nzito, au nyembamba ilizisiaribiki.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni kuona ajali ya lori na pikipiki nilihisi hofu kubwa nikiona watu wakiumia na magari yakiwa yametumbukia au yametoboka ilinifundisha kuwa hatua za tahadhari barabarani ni muhimu sana.

Napenda kusafiri na kutumia gps inanisaidia kupata njia sahihi bila kupotea Hassa nikipita sehemu mpya au zisizojulikana kutumia gps kunanifanya nijisikie salama na kuwa na uhakika wa kufika marudio yangu kwa urahisi na kuna fanya kusafiri kuwa furaha zaidi.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa hatua hatua ya kwanza kukusanya taarifa Kwanza nakusanya kila kitu muhimu kuhusu kazi iliyofanywa tarehe muda na matokeo hatua ya pili kupanga tarifa Napanga taarifa kwa mpangilio wa mantiki kuanzia utangulizi kazi iliyofanywa changamoto na matokeo hatua ya tatu kuandika ripoti. Ninaandika kwa maneno ya wazi na mafupi. Ninahakikisha kila kitu kimeeleweka. Hatua ya nne, kukagua. Napitia tena ripoti kuhakikisha haiko na makosa ya kisarufi au hesabu. Na kila kitu kimewekwa sahihi. Hatua ya tano, kumalizia na kuwasilisha. Baada ya kukagua, ninaweka ripoti tayari kuwasilisha kwa walengwa.

Ninapenda shirikiano na mazingira ya kazi katika shirika langu. Napenda jinsi kila mtu anavyoshirikiana, kubadilishana mawazo na kusaidiana kufanikisha kazi. Pia napenda mpangilio wa kazi na juhudi za kila mmoja kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na kwa ubora. Hii inanifanya nijisikie kujumuishwa na kuwa muhimu ndani ya shirika.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ya kwanza uwaminifu. Mtu anapaswa kuwa mkweli na muaminifu katika maneno na matendo yake. Pili, hishima. Kuonyesha hishima kwa wingine bila kujali umri au nafasi yao. Ya tatu bidhii na uvumilivu. Kufanya kazi kwa juhudi na kutokata tama kirahisi. Nne, kujitolea kusaidia wengine bila kutarajia malipo mara zote. Tano, uangalifu na busara kufikiria kabla ya kufanya maamuzi ili kuleta matokeo mazuri.

Ninapendelea viatu vya air force one Napenda viatu hivi kwa sababu ni vyenye starehe imara na vina muundo mzuri unao vutia macho Pia vinanifaa vizuri kwa miguu yangu na vinanipa uhakika na faraja wakati wa kutembea au kufanya shuguli za kila siku.

Kila siku, mimi hufanya usafiri kwa matatu. Napenda kutumia matatu kwa sababu ni rahisi, ya haraka na yanafika karibu na kila mahali ninapohitaji kuenda. Ingawa mara nyingine huwa na msongamano, bado ni njia muhimu ya kusafiri kila siku kwa urahisi.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya video ya ana kwa ana. Njia hizi zinanifanya kuelewana vizuri zaidi kuona hisia za mtu na kujenga uhusiano wakaribu na wakweli. Pia wakati mwingine natumia simu au meseji kwa mawasiliano ya haraka.

Wakati nahitaji msaada kazini, mimi huuliza mtu mwenye ujuzi au tajriba ili anisaidie. Ninaeleza tatizo langu kwa uwazi, kisha nasikiliza ushauri au mwongozo wake. Baada ya hapo, nafanya hatua za kutatua tatizo kwa kutumia msaada huo. Njia hii inanisaidia kushugulikia changamoto haraka na kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu siyo tu inanilinda didhi ya jua au baridi Bali pia inahakikisha nionekane vizuri au nijisikie vizuri Wakati mwingine napenda kofia yenye rangi au muundo wa kipekee Kwani inafanya mtindo wangu uwe wa kipekee na wa kufurahisha.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu kufanya kazi kwa ushirikiano na kwa ufanisi Napenda jukumu ambalo linaniwezesha kuchangia mawazo kuona matokeo ya kazi yangu na kusaidia shirika kufanikisha malengo yake Inanifanya nijisikie mchango wangu ni muhimu na ninafurahia kazi yangu.

Mimi natoa michango. Napenda kutoa michango kwa sababu inanisaidia kusaidia wengine. Kushiriki katika shugli za jamii na kuleta mabadiliko chanya. Michango hiyo inaweza kuwa ya kifedha, vitu, au hata muda wangu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni bidi uaminifu na umakini. Na paswa pia kuwa na ushirikiano mzuri na wenzangu. Uvumilivu. Na uwezo wa kupanga kazi vizuri ili kila kitu kifanyike kwa ufanisi. Sifa hizi zina nisaidia kufanikisha kazi na kushirikiana vizuri katika shirika.

Mafunzo ningeweza kutaka kupata kazini no yale yanayayohusiana na uongozi. Ujasirimali na usimamizi wa biashara. Mafunzo haya yangenisaidia kuchukua maamuzi bora. Kusimamia miradi kwa ufanisi na kukuza biashara au kazi zangu. Pia ningependa mafundisho ya ushirikiano, mawasiliano na teknolojia. Kwani ni muhimu katika kazi za kila siku?